Usiku kuna nyakati huwa nakumbuka kufanya ibaada kabla sijalala. Lakini kuna wakati mwingini huwa nasau mambo tu ya kibinadamu. Lakini ilo ni suala la msingi kuanza usiku kabla ya kulala. Lakini sasa kitu ambacho huwaga napenda kufanya ili nipate usingizi wa kulala. Ya huwa napenda nipate kitu chochoto chenye kunifanya ni stareheke. Yani vipo vitu ambavo mi napenda kuenjoy naavyo. Kufufuraia yani yani nikipata kitu ambacho kwangu mimi ni burudani kwa usiku umeona vipo vitu tofauti ambavo kwangu mimi navipenda. Kwa nikipata kitu ambacho kwangu ni burudani usiku nikikifanya huwa na lala. Kweli lakini na ikitokea mala moja moja labda nimepata usingizi. Hata kama sijafanya kitu chochote naeza kulala. Lakini hili ni lale sasa kama nataka kulala alafu niko huru. Vipo vitu ambavyo lazima nivifanye kwanza nikisha vifanya ndo napata usingizi kama sehemu ya starehe kwangu. Hivo.

Shuguri zangu za wikendi mi uwaga napenda kufanya mambo yangu amba nafanya kila siku. Wikendi kwangu mimi siyo siyo sehemu ya maisha yangu kwenye ilabda kuibadili siku na kuifanya siku ya buludani. Nadhani ni kwa sababu sijifika kwenye sijaona mpangiliwa maisha wa kuzingatia wikendi kama sehemu ya mapumziko. Kwa sababu furaha yangu mimi hata siku za wikendi ni kufanya vile vile vitu ambavyo nafanya kila siku. Na ndo nimejitengenezea hivo kwamba kila siku mimi nafanya vitu vyangu ambavyo mi navipenda. Wikendi kwangu ni siku ya kazi, siku ya kazi kwangu ni siku ya kazi yaani kila siku kwangu ni kazi. Na naweza kupata mapumziko usiku yoyote na iyo ni kwa sababu sijatengeneza utaratibu wakua na wikendi. Apana na wapo watu wa namna io ambao kwa wao hawana wikendi kira siku kwao wanaweza kufanya kazi na zinaeza kwa siku za katika zikawa wikendi labda mtu umeajiliwa na umeajiliwa katika makampuni ambayo wenyewe wamekupangia utaratibu kama ubuana wikendi razima upate mapumziko ili uwe uweze kufanya kazi vizuri siku zingine za kazi lakini kwa mimi hata kama niseme naeza kuwa na ajira nyingi kiasi gani lakini bado wikendi kwangu mi bado sio siku ya mapumziko ni siku ya kufanya vitu vyangu na vitu vingi napenda kuvifanya kwa iyo ndo hivyo.

Kujihisi kuhusiana na tathimini za kazi. Najiisi kuwa mtu mwenye uwelekeo mzuri, lakini pia napenda tathmini za kazi kulingana na vile ambavyo mimi mwenyewe uwa na shugulika. Na hasa nitaizungumzia kwa upande wangu. Tathimini za kazi naweza kuzizungumzia kwamba najihisi sawa napukuwa na nasikia tathimini za kazi. Iwe ni kwangu au kwa watu wengine. Tathimini ni kitu kizuri sana kwenye kazi. Na lazima hata sisi tuji tathimini wenyewe. Kwa kuhusu tathimini za kazi ni njema. Na hata mimi huwa napenda kufanya vizuli kwenye kazi. Ili hata zinapokuja kwenye tathimini za watu wanaofanya kazi nami niwemo.

Naifuata timu ya taifa ya Tanzania, timu ya taifa ya Tanzania, taifa Stars, lakini kwenye timu za kawaida tukiachana na timu za taifa naipenda Young Africa ambayo iko Tanzania pia ni timu ambayo naipenda sana na naifuatilia ni timu ambayo nina mapenzi nayo.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa mbio za magari. Kwa sababu napenda sana mchezo wa mbio za magari. Napenda. Napenda vile ambavyo watu wanaendesha magari ya mbio za haraka. Ni mchezo ambao naupenda ningependa sana kuujaribu. Na nafikiria siku moja nitakuja kuujaribu huo mchezo napenda kweli kweli.

Baada ya siku ndefu namna ambavyo napenda kupumzika ni kutulia mahali ambako kuna utulivu, ukimya namaanisha ukimya, usiokua na mizunguko ya watu wengi. Pia huwa napenda kusikiliza muziki wa taratibu muziki ambao una maudhui ya kutulia muziki wenye ujumbe ambao unaweza kukufanya uwe na nguvu, lakini pia muziki ambao unaweza kuni kumbusha vitu vya nyuma. Wanapenda kupumzika kwa kukumbuka sana sana. Nikiwa nimetulia niwe nakumbuka vitu vya nyuma. Lakini nikiwa nafanya vitu vingine vya harakati za kuendelea huwa napenda kufikilia mbele ila kwenye kutulia huwa napenda sana kukumbuka vitu vya nyuma ambavyo nimevifanya Either nimesema chaji aliopita au ni muda mrefe na ata miaka.

Ndiyo, kuhusu rafiki yangu ni naye rafiki ambaye yeye tulikutana miaka kama kumi iliyo pita. Ni rafiki ambaye tulikutana kwenye mazingira ya muziki. Kipindi mimi nafanya kazi maeneo fulani fulani ni kuwa nafanya kazi yangu ya kubana nyimbo kwenye simu za watu au CD na vitu vingine. Kwa hiyo kipindi nili kuwa na imba imba na nini. Ndiyoni kakutana huo rafiki yangu naye a kanieleza kwamba anapenda. Kuimbahuyondio rafiki wakwelia mbaye nilikutana naye miaka kumi iliyopita nyuma. Pia tulipo kutana basi mimi na huyo rafiki yangu. Tuka nika mpeleka mpaka kwa mtu ambaye alikuwa ananitengenezea hiyo miziki. Na yule mtu ambaye alikuwa tayariame jitolea kunisaidia alipo msikia, aka mkubali. Baadaya kumkubali, yule jamaa yule rafiki yangu sasa. Tukawa tunaishi pamoja, tumeishi pamoja. Kwa kipindi kisichopungua miaka mitatu mpaka minne. Baadaye tukatawanyika. Lakini nasema ni rafiki yanguwa kweli na mzungumzia. Kwa sababu ndiye rafiki ambaye mpaka sasa nikonaye na hajawai kuwa na mabadiliko ambaye yangeweza kututenganisha. Bado tabia zake ziko vile vile. Ushauri wake mzuri uko vile vile. Ni rafiki ambaye na mwamini. Kwenye swala la urafiki umeona ana ushauri mzuri. Tunasaidiana kwenye matatizo. Yupo japo binadamu tunatofautiana. Lakini ni rafiki mzuri sana. Na na mkubali na mpaka sasa bado tukona mipango ya kusonga mbele kwenye mapambano na mafanikio. Na nirafiki ambayea na mfumo mzuri wa maisha yake. Kwa mba sio mfumo unaoweza kuleta labda fitina umeona maneno, unajua watu wengi, huwatu na shindwa kudumu, kulingana huwatu natazamiana. Unakuwa na rafiki lakini yeye anafanikiwa wewe bado ukonyuma. Unajikuta tu. Unakosa ile namna ya kumfanya aendele kwenda mbele badala yake kuna chukihuwa ina jije ngandani yake. Lakini kiukweli ninaye rafiki ambaye tumeweza mimi naye ye kuzishinda tabia ambazo zingeweza kuua urafiki wetu. Yupo.

Napenda rangi mbili tofauti, napenda rangi nyeupe kwenye chumba, lakini pia napenda rangi ya kijivu kwenye chumba. Hizo ndio rangi ambazo nazipenda. Napenda rangi nyeupe zaidi, lakini kijivu ni rangi mbadala kama endapo nikikosa rangi nyeupe kwenye chumba changu.

Ni swala muhimu sana kwangu kupokea maoni kutoka kwa wengine. Na huwa napenda sana maoni kutoka kwa wengine. Kwa sababu kwa upande wangu mimi maoni huwa yananipa mwangaza kwa kutambua mambo mapya. Kuna nyakati zingine huwa naweza kuwaza vitu vingi vizuri. Lakini na shindwa namna kuvitengenezea njia tofauti tofauti. Kwa hio navyo kutana na maoni ya watu yananipa mifano mizuri sana. Namna gani naweza kufanya mambo yangu ya kaenda ikawa sawa. Lakini pia napenda maoni kwenye upande wa kama sehemu ya mchango kusababu naamini hakuna kitu ambacho unaezo kukifanya mwenye wetu. Sio kila kitu unaezo kukifanya mwenyewe vitu vingi ili fanikiwe vinaitaji mawazo ya watu na maoni ya watu. Pia maoni yanaweza kujienga, ingawaje maoni pia yanaweza kubomua lakini napenda kuyachukulia maoni kwenye nafasi nzuri.

Hapana, sipendelei kucheza michezo hiyo. Mimi napendelea kucheza michezo ya mitandaoni. Kama ya mbio za magari napenda sana kucheza michezo hiyo ya mitandaoni umeona. Lakini pia michezo ya mubashara ambayo napenda kuicheza ni kama vile kuruka sarakasi, kucheza mziki, kidogo, staili flani flani. Hivo michezo kama ya kuigiza napenda hivo.

Mara nyingi huwa napenda kuangalia vihifadhi faraga kwenye mitandao ambavyo vina ulinzi mkubwa. Na huwa napenda kutumia njia ambazo zimeandaliwa kimtandao ambazo zinasaidia kutunza faraga na vitu vingine. Kwa hiyo huwanga napenda kuishi kwenye mifumo ambayo imetengenezwa na mtandao husika katika kutunza faraga. Kila mtandao una mfumo wake wa kutunza faraga. Kwa hiyo huwa najaribu kuchagua mitandao yangu ambayo naipenda kuitumia naangalia na sheria zake, basi nitatumia utaratibu ambao unalinda faraga na mina.

Napendelea kusoma zaidi na si kuandika kwa sababu ndivyo ambavyo nimezoea. Kuandika sio kitu ambacho nimejizoesha sana kulingana na mtililiko wa maisha ambayo nimepitia. Lakini kusoma ni kitu ambacho napenda. Ingawaje, napenda kusoma vitu ambavyo nahitaji kuvijua tu. Sio mtu ambaye huwa anasoma kila kitu ambacho kimeandikwa. Huwa nasoma kitu ambacho nataka kukijua tu. Eitha kama kuna taarifa ambayo watu wengi wameizungumzia na weza kwenda kuisoma taarifa hiyo. Lakini sisomi kila kitu ambacho tu kimeandikwa ilimladi kinaonekana apana.

Hali ya hewa leo ilikuwa na jua kali sana na sasa jua limeshazama umefika usiku. Ni usiku ambao una joto kali kulingana na jua ambao limewaka sana mchana. Kwa upande wangu mimi hali ya hewa kama hii ni ya kawaida ingawaje siyo hali ya hewa ambao mi naipenda sana. Mi napenda hali ya hewa ina mawingu, mawingu kiasi, hata kama ni jua litatoka basi jua la kiasi. Ijapokuwa siwezi kupingana na nyakati ndio mzunguko wa dunia jinsi ulivyo. Hii hali ya hewa leo ilikuwa ni ya jua kali, kwaivo ilisababisha joto kali. Na ilo joto lipo mpaka sasa hivi ijapo tayari nishaingia usiku Yea ilikuwa ni siku yenye changamoto kwa watu kama mimi. Lakini ilikuwa ni siku nzuri kwa watu ambao wao huwa wanapendelea joto. Ndiyo.

Napenda kutumia Wi-Fi na natumia Wi-Fi. Ingawaje Wi-Fi yangu inategemea umeme. Hivyo umeme ukipata dharura ya kutoweka haijalishi ni kwa muda gani huwa natumia data ya simu. Na changamoto kama hizi huwa zinatokea. Lakini Wi-Fi ndiyo huwa natumia sana sana kimkakati halafu data ya simu naitumia kwa dharura endapo kama umeme ukiwa umekata.

Wakati ya mapumziko ya mchana huwa napendelea kula vizuri. Huwa napendelea kula kwa sababu nikiwa na nipo kwenye majukumu yangu ya kazi mara nyingi kwanzia asubuhi mbaka kufika muda huo mchana. Huwa nakuwa nazingatia sana vile ya vitu ambavyo na kuwa na vifanya. Na huwaga naweka nia kwamba hakuna nini dharura ambayo inaezaka ikanitoa labda hiyo dharura ambayo siku itarajia na imekaa nje ya namna ya kuendana nayo. Lakini mchana ndio wakati wangu ambao napenda sana kula vizuri na kupumzika na kupumzisha mwili hata kama ni dakika chache na kuwa nimezipata kwa sababu ya mapumziko.

Kujikinga na jua kali huwa si zingati sana hilo. Sizingati kwa sababu siliogopi jua ni sehemu ya maisha ambayo nimeyazoea. Sasa hili nipatwe na jua basi lazima niwe na kitu ambacho kinapaswa nikifanye kwenye jua kali. Kwa waga si hangaiki sana kwenye kujikinga, sio tabia ambayo nimeizoea ndio. Lakini kama sina sababu yoyote ya msingi inaweza kunifanya niwepo juani. Basi huwa natumia muda wangu kuwepo kwenye mazingira ya kazi kwa sababu kazi zangu nyingi huwa nazifanya nikiwa niko ndani ya ofisi. Basi hapo huwa najikinga na jua. Lakini huwa silikwepi jua, wala situmi kitu chochote kujikinga jua nikiwa nafanya shughuli fulani juani.

Kitu kipya ambacho ningependa kujifunza ni namna ya kujua siri fulani fulani ambazo zina husu huu ulimwengu. Hasa kwenye hali mambo makubwa ambayo watu wengi wanajalibu kuyafikiria sana na kukosa majibu. Hivyo wanatamani sana kujifunza namna ya kujua siri kubwa zilizopo kwenye ulimwengu. Kwa sababu ndoto yangu kubwa ni kuwa mtu ambaye naweza kufaamu vitu vingi kwa sababu ya kulinda ama kujianda na kila kitu ambacho kinaweza kajitokeza mbele ambavyo watuengi atujui eitha kujua kuishi kwenye mifumo sahihi ya uthabiti ambayo ilikuwepo tangu huko zamani hivyo natamani sana kujifunza vitu ambavyo vitanifanya nijue kwa upana zaidi ulimwengu.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mara nyingi na nilishawahi kuanzisha biashara nyingi na bado nina mpango wa kuanzisha biashara nyingi zaidi kwa sababu nina mipango ya biashara nyingi na ni biashara ambazo zitahusisha watu wengi na kwa kushirikiana baina ya mawazo yangu na mawazo yao. Lakini ninautashi na utaalamu wa kuendesha vizuri biashara na nikona biashara ambazo nafanya na nina mipango ya kuona biashara aitha kukuza biashara zangu kwa ukubwa zaidi kidunia.

Luha ambayo ningependa kujifunza sana sana ni kingereza, lakini pia napenda kujifunza kifaransa, lakini kingereza natamani nikifahamu vizuri sana, tena kiingereza cha kanda zote za dunia, pia kifaransa ni ruga ya pili, lakini kiingereza natamani kujifunza kwa upana, huenda nikawa nafahamu vitu vingi kuhusu kingereza, lakini natamani kuujua kiundani zaidi.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni lakini sana sana maoni ambayo yanaweza yanahusu kitu ambacho mimi nakuwa ndo nimekionyesha kwenye mtandao. Maoni kuhusiana na maudhui mengine ni kama endapo maudhui yatakuwa yanalenga jamii, kwa faida ya jamii, either kuna hasara kijamii, nitasoma maoni ili kuona mitazamo ya watu wengi kwenye jambo ambalo inakuwa linahusiana kwa wakati huo.

Sikukuu kwangu kusherehekea, sio mpenzi sana kusherehekea sikukuu lakini huwa nathamini na naheshimu mifumo ya sikukuu kwa sababu wanufaika wa siku ambazo huwa zinatambulika kuwa ni sikukuu huwa ni furaha kwao kwa sababu wao huenda ndo waanzilishi na watu ambao wanaguswa na jambo la siku hiyo. Sasa basi, kulingana na vitu ambavyo mimi nimeeka mikakati, vitu ambavyo navipenda napenda kuvifanya. Natamani siku moja kuzitengeneza sikukuu ambazo mimi nitasherehekea na watu wengine ambao tulishirikiana kwenye kutengeneza. Kwa sababu sikukuu zilianzishwa kulingana na vitu ambavyo watu walivifanya, wakatengeneza kumbukizi ya hizo siku. Kwa hiyo, huwa nazifurahia sikukuu lakini kuzisherehekea, huwa nakosa huwa sasa sana sana.

Chakula ambacho nakipenda zaidi kukila ni chakula cha ki Tanzania ambacho kinajulikana kama ugali na mboga ya ki Tanzania ambayo inajulikana kama mlenda na mboga nyingine inatwa chunga lakini pia napenda nyama. Hivyo ni vyakula ambavyo navipenda sana. Na ni vyakula ambavyo tangu nimezaliwa, nakuwa, naona watu wanakula kwenye jamii yetu. Na ni vyakula ambavyo vimetengeneza ladha ya kukarilika hasa hasa kwetu. Kwenye vyakula ambavyo na vipenda, kula, vyakula venye afya, vyakula ambavyo vinaleta nguvu. Kuhusiana na madhara kwenye vyakula hivyo yanaweza yakawepo lakini sikuwai kuwa mtafiti zaidi. Kwenye suala la vyakula ambavyo mimi nimekuta jamii yetu inakula. Kuwa napenda sana kula ugali, mboga ya mlenda, chunga, ni mboga zenye asili ya majani. Lakini pia napenda nyama.

Ndiyo, napenda sana kucheza na watoto. Na huwa nafurahi sana kuona na watoto, wananifurahia. Na nimejifunza vitu vingi kwenye swala zima la kucheza na watoto. Nimejifunza vile vitu ambavyo watoto wanapenda, wanafurahia, ukifanya. Kwa hiyo, napenda kucheza na watoto, na ni sehemu ya burudani yangu, na furaha yangu, na ni upendo, nina upendo sana na watoto. Naeza nikasema nawapenda zaidi watoto.

Hapana sijawai kufanya yoga kwa sababu sio mchezo ambao unapatikana kwenye jamii yetu au tamaduni zetu. Na watu wengi wanaocheza yoga kwa upande wa utamaduni zetu au jamii zetu sisi wamejifunza kutoka kwenye tamaduni zingine. Kwa hiyo sio mchezo ambao ninaupenda kwa sababu haupo kwenye vitu ambavyo mimi nauwele navyo.

Hapana, sipendelei kula samaki, kwa sababu samaki wananidhuru. Napokuwa nakula samaki, kuna hali huwa najisikia hasa kichefuchefu. Kwa hiyo samaki, sio kitu ambacho mimi nakipenda, napenda nyama zingine za kawaida. Samaki kwangu niko nao tofauti. Sipendi samaki.

Ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vidole. Natumia kwa sababu ndio mfumo ambao upo sasa kwenye mataifa aitha dunia ili kukutambua kuwa mhusika kwenye kila kitu ambacho kimeenda katika utaratibu. Hasa hasa kiserekali.

Namna ambavyo naweka malengo yangu ya kila mwezi, kwanza huwa nautazama mwezi unapokuwa umeanza siku ya kwanza. Kimsingi, kila kitu ambacho unahitaji kukifanya kipo na kina miaka. Lakini huwa naangalia takwimu zangu za mwezi na nina viwango vyangu ambavyo napenda kuvilingania. Kwamba siku thelathini basi katika utendaji wangu hata kama nikipata dharula au kutokuweza kutimiza vitu fulani basi angalau siku kadhaa zisizo pungua tano zisizo zidi tano kushuka chini humuona bwana lakini uwa najaribugi sana kujiwekea misimamo yakwamba kila mwezi unapoanza lazima niwe na nguvu kila mwezi unapoanza na kuwa kama ni nimeanza upya harakati kwanzia mwanzo. Hiyo inanipa nafasi ya kupambana kwa nguvu na sio kuleta mazoea kwamba nilianza nilianza nilianza alafu sasa naendeleza kila mwezi unapoanza kwangu mimi kama naanza upya kufanya kitu.

Mahali pa kihistoria ambako ningependa kupatembelea ni misri kwenye ile milima mikubwa itha minara ya pyramid kwa sababu nilishawai kusikia tetesi nyingi kwamba ile sehemu ni sehemu ambayo inaweza ni sehemu ambayo imekaribiana sana na njia za siri ni miongoni mwa sehemu ambazo kidunia nayo imetajwa. Napenda sana kutembelea huko na nikipata nafasi. Nitatembelea lakini sijawai kuenda ila natamani.

Huwa napenda kujiandaa kiakili, kimsingi, maandalizi ya kihisia, ujasiri, mazoezi, lakini pia huwa napenda kuakisha na kuwa nimekula, hili napokuwa naenda kuzungumza, basi nisiwe na changamoto ya kufikiria, kuhusiana na njaa, au labda nitakula nini. Lakini endapo ikitokea, sijaweza kula, basi huwa napenda kujiandaa sana katika uelewa, ufahamu, wanasema saikolojia. Wanapenda kuandaa kisaikolojia, kuwa na mazoezi na kuandaa kilie ambacho na kuenda kukichangia kama sehemu ya mawazo au kukielezea kama kiongozi wa mkutano.

Ndiyo, napenda sana kuvaa saa, napenda kuvaa saa sana na ni sehemu yangu ya maisha kwa sababu saa napokuwa naivaa inanikumbusha. Na nimejitengenezea hali ya mazoea saa inapokuwa mkononi kwangu si kama pambo tu huwa napenda kuitazama na kujua majira na mara nyingi huwa napenda kueka alama ambayo kitaalamu inaitwa alarm au kengele ya kunikumbusha vitu ambavyo nakuwa nimepanga. Ndani ya mda fulani viwe vimetimia either vianze au kukamilika kwa namna yoyote napenda sana kuvaa saa na huwa navaa saa.

Kinachofanya mazingira ya kazi kwa mazuri ni msimamo, mipango, ama inaweza kuzingatiwa kama sehemu ya sheria na utaratibu bila kukiuka. Hiyo inaweza kusababisha mazingira kuwa mazuri sana kikazi. Kwa sababu mazingira hata yakiwa mazuri kimuonekano, kama mipango inaweza kuachwa kando, utaratibu ukaachwa kando, mazingira hayawezi kuwa tena mazuri.

Huanapenda sana kula ugari kwa sababu ni chakula mbacho kwa tamaduni yetu tumezoea kukila na tamaduni yetu inaamini kwamba ni chakula chenye nguvu, chakula chenye afya, pia ni chakula mbacho akichoshi, unaweza kula siku nyingi au miaka mingi. Wali uwa nakula sana ndiyo lakini siyo chakula ambacho kimetawala sehemu ya maisha yetu huwa nakula marachache tofauti na ugari kuwa napenda kula ugari kwa faida za kijamii kama sehemu ya mazoea nimekua nikikuta ugali hivo kuwa napenda sana kula ugali.

Ndio, napenda kulima bustani. Na napenda sana bustani. Ingawaje, nakosa muda wa kulima bustani ila nilisha wahi na nina malengo. Siku moja, mambo yangu yakiwa sawa, nitailima bustani. Kwa sababu kwanza bustani, ni kilimo kinachovutia. Na maranyingi bustani, hupandwa vitu ambavyo, ni vitu fulani ambavyo, huvutia sana kwa watu. Ukizungmzia mboga mboga iwe maua au matunda. Yaani bustani mara zote huwa ni kilimo chenye vitu vingi sana vya kuvutia. Vitu ambavyo watu wengi huvitazama kama sehemu ya kuwapatia vitu vya nakshi nakshi. Kwa hivyo bustani napenda kwa sababu inafaida kubwa sana kimauzo, kimasoko. Vitu vipatikanavyo bustanini huwa vinaongoza kwenye soko kwa manunuzi.

Nafanya mazoezi ya mwili mara mbili kwa siku. Nafanya mazoezi katika nyakati za asubuhi, lakini pia huwa nafanya mazoezi kwenye nyakati za jioni ya kuelekea usiku. Napenda kufanya mazoezi na hiyo ndio ratiba yangu ya mazoezi kwa siku. Nafanya mara mbili ya asubuhi na jioni. Hivyo.

Wakati wa siku ambao naweza kufanya kazi vizuri zaidi ni majira ya usiku niseme hivo kwamba usiku huwa nakuwa na wakati mzuri sana wa kufanya kazi kwa sababu napenda sana mazingira ya utulivu. Napenda mazingira ya utulivu kwa kazi ambazo nazizalisha mimi mwenyewe napenda kuzifanya usiku. Lakini kwa majukumu ambayo naweza kupewa labda na mazingira kama ya ajira, kazi za watu, huwa napenda kufanya mchana kwa sababu na kutana na watu wengi mchana, watu ambao tunaeza tukabadishana mawazo lakini lengo saa hii inapokua na pewa kazi ambayo inafanyika mchana linatimia kwa sababu watu wengi wanaamini katika mchana.

Wazo zuri mbalo ninalo kwa siku ya leo ni kwamba tukumbuke sana kuhusu mungu. Mungu ambaye ameumba ulimuengu mzima huu. Na kitu ambacho naweza nikawakumbusha watu ni kwamba hata teknolojia tunayoiunda sisi. Ni uwezo tu ambao mungu ametupatia ni nguvu ambayo ipo ndani yetu, nguvu ya mungu ambayo inatawala. Na ili tuamini kama mungu yupo, hata sisi kuna vitu tunavizalisha ili vitu sujudie. Tunatengeneza maroboti, tunatengeneza vitu vingi, ili vitu sujudie na kutuabudu ikiwezekana au vituheshimu na kutunyenyekea hasa kama sisi tunaweza kuunda, ukweli ni kwamba na sisi tumeundwa, tumeumbwa ila ni vile tu aliyetuumba sisi, alificha, aliweka mpaka, ili tusimjue zaidi kwa sababu alijua, tukijua vitu vingi zaidi, tutatamani kuwa wakubwa. Na kwenye maisha ya kweli kutamani kuwa wakubwa ningumu kwa sababu wameweka mipaka mingi. Ndo maana hata sayari zimetengana na ndo maana hatuwezi kuifikia kila sayari. Yeye uwezo yake ni mkubwa sana. Tukumbuke sana kuhusu mungu. Yupo mtu ambaye ndo aliumba vitu vyote kabla ya vyote tunavyofanya sisi kuwepo.

Ndiyo, napendelea kitanda kigumu. Napendelea kitanda kigumu na kile kizuri. Sipendelei sana kitanda laini. Kwa sababu napenda mwili wangu unapokuwa unalala uwe unaweza kunyooka kwa kitu kigumu ili kupata nguvu na kuweza kuua mifumo ya mafuta kwa sababu mwili wa mwanadamu unapokuwa unalala kwenye vitu vilaini huwa unatabia ya kunawiri na kujinenepesha kwenye kwenye kila upande lakini ukilala kwenye kitanda kigumu inakutengenezea muonekano wa asili kabisa kitanda kigumu kinatabia ya kufyonza au kuhimili au kuweka mipaka juu ya kile kinachoeza kuzaliwa alafu kikawa hakifanani vizuri.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia, napenda sana, napenda kuvaa kofia, na ni kwa sababu tu, jinsi nilivyo mimi ni kivaa kofia, huwa napendeza sana. Kofia inapendezesha mtu yoyote, mwenye mwonekano wa kufanania nayo. Wapo wengine wakivaa kofia hawapendezi, lakini mimi huwa naona nikivaa kofia napendeza, na ili kujua kama napendeza, huwa naangalia maoni ya watu. Watu wengi huniambia kwamba nikivaa kofia, napendeza. Hiajarishi iwe ni kofia ya mzunguko, iwe kofia ya mchongoko. Lakini nikivaa kofia, napendeza. Tena huwa nikipatia na aina ya mavazi yatakayoendana na kofia hiyo. Basi huwa napendeza, napenda sana kofia.

Ndiyo, huwa nagawanya taka zangu. Nagawanya na kwa sababu huwa napenda kuweka mazingira kuwa salama, mazingira iwe rafiki, kimtazamo, kimwonekano, lakini pia hata kiusalama wakiafya. Napenda kugawanya taka, taka chakavu, kuziweka mahali kwake, na taka mpya, na namna kuangalia kwenye taka, unaweza ukawa umesahau vitu muhimu, kwa hivyo napenda kugawanya taka na kuzichunguza kwenye taka, napenda kugawanya kiufupi.